Ninapenda waandishi mbali mbali kulingana na aina ya vitabu, napenda chinua achebe kwa sababu huandika hadithi zenye mafunzo na zinazoakisi maisha ya kiafrika. Pia hua napenda paulo kuelo kwa sababu vitabu yake unihamasisha na kunifanya nitafakari juu ya maisha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Inanipa utulivu na kunisaidia kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Pia, ninaokoa muda wa kusafiri, hivyo napata nafasi ya kupanga ratiba zangu vizuri na pia kufanya kazi kufanisi zaidi. Hata hivyo, huwa napenda wakati mwingine kukutana na watu ana kwa ana ili kubadilisha mawazo na kujenga mahusiano.

Napenda sana filamu za kusisimua sayansi ya kubuni na maigizo yenye ujumbe mzitu. Pia huwanafraia filamu za upelelezi na zile zenye hadithi za kweli kwa sababu huwazinafanya nifikirie zaidi. Wakati mwingine huwapia napenda kutazama vichekesho ili kupumzika na kubadilisha mawazo.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nawaheshimu sana na hujitahidi kusikiliza ushauri wao kwa sababu wana uzeofu mkubwa na wa maisha. Pia napenda kutumia muda nao kuwasalimia mara kwa mara na kuwasaidia pale inapowezekana. Mahusiano haya hunipa mwelekeo na kunikumbusha umuhimu wa maadili na utamaduni pia.

Ndio, naamini kutoa sadaka na michango ni jambo muhimu sana. Hujaribu kusaidia pale ninapoweza, iwe ni kwa kuchangia fedha, muda au msaada wa vitu kama chakula na nguo. Kufanya hivyo, huwa kuna nisaidia nijisikie vizuri kwa sababu najua ninachangia, kuboresha maisha ya wengine na hata kama ni kwa njia ndogo.

Nilipenda sana hisabati na sayansi nikiwa pale shuleni. Hisabati ilinifundisha kufikiri kwa matinki na kutatua matatizo. Wakati sayansi ilinifanya nipende kugundua jinsi mambo yaanavyofanya kazi. Masomo haya yalenisaidia kukuza udadisi na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Pia nilipenda haya masomo kwa sababu.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Lilikuwa tukio la kufraisha sana lenye watu wengi, muziki mzuri na nishati kubwa. Nilifrahia kuona wasani wa kitumbuiza mmoja kwa mmoja, kuimba pamoja na umati wa watu. Na kuhisi furaha ili ya kushirikiana na watu wengine kwa kupitia nje ya muziki. Ilikuwa kumbukumbu mzuri sana kwangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Inanisaidia kuwasiliana na watu kupata taarifa, kupanga ratiba, kujifunza vitu mpya na hata kujiburudisha. Ni kama kifaa cha mambo mengi kwa wakati mmoja kwa mfano. Hiki kifaa huwa kina nirahisishia maisha ya kila siku kwa sababu ni kifaa ambacho ninachokitumia kwa wakati mwingi sana.

Ninamini zaidi kampuni zinazojenga sifa kwa uwazi, ubora wa bidhaa na kulinda watumiaji wao. Kwa mfano, kampuni kama Google, Microsoft na Apple huonekana kuaminika kwa sababu zimekuwepo kwa muda mrefu. Hutangeneza teknolojia zinazotumiwa duniani kote, na pia huendelea kuboresha usalama na ubora wa huduma zao.

Ndio, napenda kuimba. Kuimba unifanya ni jisikie huru na mwenye furaha na ninjianzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, kama si mtaalamu, napenda kuimba nyumbani au pamoja na marafiki kwa jili ya kujiburudisha tu. Pia huimbanji uwa unanisaidia kuweza kuvutia watu, kuweza ku kuchambua mafikiria ya watu na pia ina inanisaidia kwa kutafuta pia pesa.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote muhimu kwanza. Kama matokeo ya kazi, takwimu na maoni muhimu, kisha huwa nazipanga kwa mpangilio mzuri. Utangulizi, malengo, kilichofanyika, matokeo, changamoto na pia mapendekezo. Baada ya hapo, nahakikisha lugha ni wazi na fupi. Natumia jedwali au michoro pale inapohitajika. Halafu, ninasahihisha makosa kabla kuwasilisha ili ripoti iwe rahisi kuelewa na ya kitaaluma.

Ndiyo, hununua vitu kwa kutumia simu. Ni rahisi na ni haraka. Na hasa kwa bidhaa mtandaoni kulipia chakula au kulipa bili. Simu hua inanisaidia kulinganisha bei, kusoma maoni ya watu, na pia inanisaidia kufanya malipo bila kubeba pesa taslimu. Jambo, linalo linalofanya ununuzi uwe salama na pia inaokoa muda.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ni shughuli nzuri kwa afya na hunisaidia kuwa karibu na mazingira ya asili. Pia, huwa inanipa hisia ya mafanikio nikifika pale kileleni. Pia, napenda mandhari nzuri na hewa safi inayopatikana milimani. Pia, kwa kupanda milima ni shughuli ambayo inaweza kusaidia kufanya exercise pali ambapo.

Ndiyo, kwa kiasi fulani, ningeweza kupenda kurudi ujana. Kipindi cha ujana kina kumbukumbu nyingi za furaha, kiko na nguvu nyingi na fursa za kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa. Lakini pia, nadhamini maisha ya sasa kwa sababu yanakuja na hekima, uzoefu na ufahamu mzuri zaidi wa kimaisha. Kwa hivyo, kila hatua ya maisha ina uzuri wake.

Kwa kawaida, hutumia masaa katha mtandaoni kwa siku. Hasa kwa kazi, kujifunza na kuwasiliana. Sehemu kubwa ya muda huo huenda kwenye kusoma taarifa kuandaa kazi na kujibu ujumbe. Pia huanatenga muda kidogo kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama vitu vinavyo nivutia zaidi kwa mutandaoni.

Nimesha wahi kujaribu vyakula kadhaa vya kigeni kama pizza na pasta. Sushi, shawarma na tacos. Kila kimoja kilikuwa na ladha yake ya kipekee. Lakini nilivutiwa sana na sushi kwa sababu ni nitofauti na vyakula vya kawaida vile ambavyo nimezoea kukula hapa nchini.

Kwa kawaida, nasherehekea mwaka mpya kwa kuwa na muda wakutafakari mwaka uliopita. Kushukuru kwa niliyofanikiwa na kuweka malengo mapya. Mara nyingi, huthimisha kwa kuwa na chakula maalum na watu wakaribu. Kusikiliza muziki, kuhesabu sekunde za mwisho kabla ya mwaka mpya. Na wakati mwingine, huwa natazama na fataki. Na wakati wafuraha matumaini na mawazo mpya.

Mara nyingi hutumia programu za mawas za mawasiliano, kazi na kujifunza. Kwa mfano, kuna programu kama Whatsapp. Hii usaidia watu kuwasiliana haraka kwa sababu ni ni rahisi kutumia. Pia kuna programu ingine inambayo inaitwa email. Email uwa inafanya kazi na taarifa kwa rasmi. Pia kuna YouTube. Hiu wa inia kujifunza na burudani.

Kila asubuhi ninapoamka huanza kwa kunyoosha mwili kidogo na kuvuta pumzi ndefu ili kuamuka vizuri. Kisha najiandaa kwa kuoga, kunawa, kupiga mswaki na pia kujiangalia. Nakagua ratiba yangu ya siku na mara nyingi nakunywa maji au chai ama kahawa nyepesi. Badaaye huanza kushughulikia kazi muhimu za siku mapema nikiwa bado nina akili tulivu na umakini mzuri.

Ndiyo, napenda hesabu. Nazipenda kwa sababu hunifanya kufikiria kwa mantiki. Kutatua matatizo na kuwa na majibu wazi baada ya kuchambua hatua kwa hatua. Pia, hesabu hunisaidia katika mambo mengi ya kila siku kama; kupanga muda, fedha na pia kufanya maamuzi kwa pamoja. Pia hesabu hunisaidia kuweza kunakiri.

Mara nyingi hula chakula cha kawaida chenye mchanganyiko wa wanga, protini na pia mboga. Kwa mfano, inaweza kuwa wali au ugali na mboga pamoja na maharagwe, dengu, mayai au kuku. Hii huwa inanisaidia kupata nguvu za kuendelea na shughuli za mchana bila kujisikia mzito sana. Na pia inanisaidia nisihisi njaa.

Napenda kusoma vitabu vya kuhamasisha na kujijenga binafsi, sayansi na teknolojia. Pamoja na riwaya zenye hadithi ya kusisimua na ujumbe mzito pia huvutiwa na vitabu vya biografia na kwa sababu kunipa motisha na kunifundisha kutokana na maisha ya watu wengine ili niweze kuishi na wao vizuri.

Ndiyo, napenda kukunywa maziwa na kuna sababu kadhaa zaidi ya hiyo. Kitu cha kwanza ni yenye afya. Huwa inasaidia kuimarisha mifupa na meno kwa sababu ya kalsiamu. Ya pili hunipatia nguvu. Hasaa asubuhi au baada ya kazi nyingi. Ni rahisi pia kuitumia kwenye chai, kahawa, kwenye uji au hata kutengeneza mtindo wa smoothie. Pia huwa inanisaidia kupumzika. Kikombe cha maziwa ya moto, usiku hunifanya nijisikie mtulivu kabla ya kulala.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kusikiliza kwa makini. Kwanza nasikiliza tatizo au hitaji lao bila kuwakatiza. Ili nielewe vizuri wanacho hitaji. Kisha nawajibu kwa lugha iliowazi na rafiki. Nikitoa suluhisho au maelezo sahihi kuhusiana na lile jambo ambalo tunalo liongelelea.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Huwa naitumia sana kwa mawasiliano ya haraka, kutuma ujumbe, kupiga simu na kushiriki taarifa na watu wa karibu au kazi. Pia, karibu kila siku huwa natumia programu kama ya email. Hii ni kwa kazi na mambo rasmi. Pia, kuna ingine inajiita Google Chrome. Hii ni ile ya kutafuta taarifa mtandaoni.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie msafi na nadhifu zaidi na pia ni rahisi kutunza. Hata hivyo naona pia ndevu zinaweza kumfaa mtu vizuri kulingana na mtindo wake wa jinsi anavyozitumia. Pia kunyoa inanisaidia kwa mwonekano wangu nikuwe mtu msafi, mtu ambaye anajielewa na pia napendelea kunyoa kwa maana nikienda kazini nakuwa pia mtu ambaye anakaa mwenye umakini zaidi.

Ndio, napenda asali. Ni tamu ya asili na inaladha nzuri sana. Napenda kuitumia kwenye chai, pia na maziwa, au hata kwenye mkate pia napaka kabla ya nikule. Pia asali, hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu ni asili na inaaminika kusaidia afya kwa njia mbali mbali kabisa na pia inasaidia kwenye afya.

Ninashughulikia mudo wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kwa utaratibu. Kwanza kabisa huwa nagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo kisha naweka ratiba yenye vipaumbele. Hii huwa inahakikisha ninanzia mapema ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho na pia natumianga orotha ya kazi na pia najiwekea muda wa kukagua na kusahihisha kabla ya kuwasilisha.

Ndiyo, napenda kupiga picha, ninavutiwa na kunasa matukio na maandhari mazuri. Iwe ni ya siri, watu au matukio maalum. Kupiga picha, pia juwa kuna nisaidia kuhifadhi kumbu kumbu, kuonyesha ubunifu, na pia kuwana dunia kwa mtazamo tofauti tofauti. Pia ninapenda kupiga picha kwa sababu, ninaweza nikaziweka ili kumbu kumbu, kama kumbu kumbu ili mweza kukua na kumbuka.

Mimi ni mtu wakuwahi. Napenda kupanga mambo mapema na kufikia kwa wakati kwa sababu hunionyesha nidhamu, hujenga imani na hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo wa kukimbizana kwa muda. Pia kunipa muda wa kujiandaa vizuri kabla ya jambo kuanza. Pia huwa inanisaidia niweza kukua mtu mwenye mpangilio mzuri.

Napenda kununua zaidi vitu vinavyoongeza dhamani kwenye maisha ya kila siku. Hasa, vifaa vya teknolojia au vifaa vyake kama vile earphones, powerbank au programu. Kwa sababu, huwa zina nirahisishia kazi na mawasiliano. Pia vitabu au vifaa vya kujifunzia kwa ajili ya kukuza maarifa. Huwa rahisi na nadhifu zinazofaa matumizi ya kila siku.

Wakati walikizo huwa najitahidi kujistawisha na kupumzika na pia kujiongezea maarifa Kwa mfano kusoma vitabu vya kujijenga na riwaya, kujifunza ujuzi mpya mtandaoni kama teknolojia au lugha kusafiri au kutembelea maeneo mapya ili kupanua mtazamo kufanya mazoezi na kutunza afya, kutafakari malengo na kupanga hatua zinazofuata na pia hutenga muda na familia na marafiki kwa sababu mahusiano ni sehemu ya ukuwaji.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Huwa kunanipa utulivu, kuna hewa safi na kuna nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asili. Kusikia sauti za ndege, kuona miti na mandhari ya kijani, pia hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia mwenye nguvu upya. Pia, ni njia nzuri ya mazoezi na pia kutafakari na kufikiria mambo mingi yanayoendelea katika maisha.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wangu kwa heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano hasa, kuwasiliana kwa uwazi na kwa adabu, kusikiliza mawazo na maoni yao, kushirikiana na kusaidiana kazini, kuwathimini mchango wa kila mtu, kuwa mwaminifu na mnyenyekevu, pia kutatua migogoro na utulivu na haki.

Ndiyo, nimeshawa ikufunga mnyama. Haswa mbwa na paka. Kufunga mnyama, unifundisha uwajibikaji, huruma na uvumilevu. Pia, wanyama hutua urafiki mzuri na husaidia kupunguza msongamana wa mawazo. Pia, kufunga mnyama kama mbwa, pia uainasaidia kwa wakati kukalisha nyumbani ili mwizi ya sikuja katokea kaveza kuiba kitu.

Wakati wa mapumziko, napenda kufanya mambo ya nayonisaidia kupumzika na kuchaji upia. Kwa mfano, huwa napenda kukunywa maji au uji. Hii inanisaidia kupumua kwa utulivu. Pia ninapenda kusikiliza mziki. Ama kutazama kitu kifupi na cha kufrahisha. Pia napenda kutembea kidogo au kunyoosha mwili. Pia kuzungumza na rafiki au mfanyakazi mwenzangu. Wakati mwingine kusoma kitu fupi au kuangalia habari.

Ili kujitunza, kujaribu kudumisha usawa kati ya mwili, akili na hisia. Kwa mfano, kutunza afya ya mwili. Wanakula chakula bora na kunywa maji ya kutosha napia anafanya mazoezi. Kupumzika vya kutosha. Wanalala vizuri na kuchukua mapumziko inapohitajika. Kutunza afya ya akili. Wanatafakari kusikiliza mziki au kufanya mambo ninayoyapenda.

Ninajihisi vizuri na chanya kuhusu wasilisho. Ingawa wakati mwingine, kunaweza kuwa na wasiwasi kidogo mwanzoni. Huwa na wasilisho kama nafasi ya kushiriki mawazo, maarifa na matokeo ya kazi. Napenda wasilisho kwa sababu huwa inanisaidia kujenga, kujiamini na ujuzi wa kuzungumza mbele ya watu, hunipa nafasi ya kueleza mawazo kwa uwazi, huniruhusu kujibu maswali na kubadilisha mitazamo.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Inanipa hisia ya utulivu na kunikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa. Kuangalia anga usiku hunisaidia kutafakari, kupumzisha akili na wakati mwingine hata kupata msukumo mpya wa mawazo. Ni shughuli rahisi lakini yenye maana sana sana kwa sababu pia kuangalia nyota huwa kuna mafunzo zaidi.

Kumbukumbu nzote nilio nayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki nje bila wasiwasi hasa jioni baada ya shule kama vile kukimbia kuruka kamba au kucheza mpira pia na kumbuka furaha ya kurudi nyumbani na kukuta chakula kimeiva kukana familia na kusikiliza hadithi na pia kucheka pamoja kipindi cha utotoni kilikuwa kizuri kwa sababu kilijaa urahisi kilijaa kicheko na furaha ndogondogo ambazo zilikuwa na maana kubwa sana.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mchanganyiko ya vitendo na pia kusoma ama kutazama hasaa kusoma vitabu na makala ili kupata msingi wa maarifa, kutazama video au kwa zifupi mtandaoni kuona mifano halisi, kujaribu kwa vitendo kwa sababu kufanya kufanya huwa kunanifanya nikumbuke haraka, kuuliza maswali na kujadiliana na wengine, kuchukua dondoo na kurudia ninachojifunza.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu sana ni mzee, ama mzazi ama mlezi wangu katika maisha yangu. Alinifundisha umuhimu wanidhamu, bidii na kuheshimu wengine. Kuna somo moja lililo nibaki sana akiniambia. Ukifanya jambo, lifanye kwa moyo wako wote na uwaminifu. Tangu hapa nimekua nikijitahidi kuwa makini, kuwajibika na kuthamini watu wanao nizunguka. Somo hilo limenisaidia sana katika wazi, katika kazi na maisha kwa ujumla.

Ndio, nimesha wahi kulima. Nishuguli ni nayoyiona kwa kuwa ya maana sana kwa sababu hunifundisha uvumilivu, bidii na kuthamini chakula. Kulima hunipafuraha ya kuona kitu kitu kinakua taratibu hadi kinatoa matokeo. Pia, kuna nifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili na kuelewa kazi kubwa ilio nyuma ya chakula tunachokula.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbali mbali ili nipate mtazama mpana na tarifa sahihi. Kwa mfano, kuna tovuti za habari mtandaoni, kama vile za magazeti na vituo vya runinga. Programu za habari kwenye simu, pia kuna runinga na radio, mitandao ya kijamii lakini kwa uangalifu na kuhakiki ukweli. Wakati mwingine majadiliano yana watu wengine.

Kwa kawaida, hufua nguo mara moja hadi mbili kwa wiki, inategemea na wingi wa nguo na shughuli nilizokuwa nazo. Nikifanya shughuli nyingi au mazoezi naweza kufua mara nyingi zaidi ili kuhakikisha nguo zinazobaki ni safi na pia ni nadhifu. Pia, mara nyingine nafuwa nguo ikilingana na kama niko kwa nyumba ama siko kwa nyumba.

Msimu ninaoupenda zaidi ni musimu wa joto wa wastani. Napenda kwa sababu kuna mwanga mwingi wajua hali ya hewa hua ya kupendeza na ni rahisi kufanya shuguli za nje kama kutembea kusafiri au kukutana na watu. Pia napenda kidogo musimu wa mfvua nyepesi kwa sababu huleta baridi, kijani kibichi na pia hewa safi. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri na tulivu.

Kazini ningependa kupata mafunzo yatakayoniwezesha kukua, kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja, mafunzo ya teknolojia na programu mpya, zinazo husiana na kazi, mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda, mafunzo ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi, mafunzo ya kazi kwa timu na ujuzi wa kitaaluma.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai, napenda kwa sababu hunipa utulivu ni rahisi kuanda na naweza kuinywa asubuhi mchana au jioni, pia napenda juisi za matunda, hasa ya maembe na chungwa kwa sababu ni tamu ya asili na pia hunisaidia kupa mwili nguvu na pia inasaidia kuchangamisha kwa wakati wote.

Kila jioni kabla ya kulala, hujaribu kufanya mambo yanayo nisaidia kutulia na kuandaa mwili na akili kwa usingizi. Kwa mfano, kumalizia shughuli za siku na kupanga za kesho kidogo, kuoga au kunawa, kupiga mswaki na kujitayarisha kulala, kunywa kinywaji cha joto kama chai au maziwa, kusoma kitu kifupi au kusikiliza muziki, laini kutafakari au kushukuru kwa siku iliyopita, kisha kuepuka simu kwa muda mfupi ili akili itulie.

Ningependa kukuambia kuhusu mbwa kama mnyama wa kufugwa ninaempenda sana. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, ni rafiki na walinzi wazuri. Mbwa huweza kuwa na rafiki wa karibu sana wa binadamu. Huonyesha upendo, hufrahia kucheza na pia husaidia kupunguza upweke na msongamano wa mawazo. Ningependa kufuga mbwa kwa sababu ningefurahia kutembea na yeye kumfundisha tabia nzuri na kumtunza.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa asubuhi, mchana na kabla kumaliza kazi za siku. Nikitarajia ujumbe muhimu naweza kuangalia mara nyingi zaidi, lakini pia mimi hujaribu kuangalia kila dakika ili nibaki makini na kazi ninayofanya. Kwa pia wakati mwingine, nikiangalia barua pepe napata ujumbe ule ambao nilikuwa na ungojea.

Kinacho nifurahi sana ni kuona matokeo mazuri ya juhudi kama kukamilisha kazi vizuri au kujifunza kitu kipya. Pia uni furahisha sana. Kusaidia mtu na kuona anashukuru, kutumia mda na watu nina wajali, kufanikiwa, kufikia lengo, nililo jipangia, kusikia muziki na upenda au kucheka kwa dati kwa katika mazingira ya asali kama kutembea ama kuangalia manthari nzuri.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile iliyo rahisi ya furaha na yenye watu wa karibu. Napenda sherehe ambayo ina muziki mzuri, chakula kitamu, kicheko na mazungumzo wa kufurahisha, iko na mazingira ya amani na salama, muda wa kushirikiana na familia au marafiki. Pia, sihitaji sherehe kubwa sana. Ile ambayo kuna upendo furaha na kumbukumbu mzuri inanitosha zaidi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, ni njia rahisi na nzuri ya kufanya mazoezi, kufungua mawazo na kufurahia mazingira. Kutembea huwa kunanisaidia kupunguza msongamano wa mawazo, kuboresha afya na wakati mwingine kupata mawazo maapya. Pia, kutembea kwa miguu huwa kunanisaidia niweze kufikiria mawaso mengine mazuri yanayo.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu na za kufikiria, hunivutia kwa sababu unipeleka kwenye ulimwengu tofauti zilizojaa ubunifu, mafumbo na matukio yasiyo ya kawaida. Hadithi kama hizi hunifanya nitumie mawazo zaidi, nijifuraishe na wakati mwingine ni jifunze mafunzo ya kupitia kwa njia ya kipekee peke yake.

Napenda vyote. Lakini kama nichague kimoja, wali hunipendeza kidogo zaidi. Napenda wali kwa sababu ni rahisi kuchanganya na vyakula vingi kama mboga, maharagwe, nyama au samaki. Lakini pia ugali ni chakula kizuri sana. Huwa kinashibisha na pia huenda vizuri sana na mboga na nyama za kienyeji.

Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili, lakini inategemea ni kazi ya aina gani. Kazi inayohitaji umakini mkubwa kama kuandika, kupanga au kuchambua taarifa napendelea kufanya peke yangu. Kazi inayohitaji mawazo mingi, ubunifu au utekelezaji mkubwa napendelea kufanya na wengine. Kwa sababu, kubadilisha mawazo huleta matokeo bora na kunajenga mshikamano.

Maranyingi hucheza na marafiki au watu wakaribu. Inaweza kuwa ni kucheza michezo mepesi, mazoezi au hata michezo ya kufuraisha kama kadanda, kadi au michezo ya simu. Kucheza na wengine huwa inanisaidia kupumzika, kucheka na pia kuimarisha mahusiano. Maranyingi nikicheza na marafiki hua pia inanisaidia kukua mchangamfu.

Mara nyingi hufuata mifereji ya habari, elimu na burudani. Kwa mfano, mifereji ya habari ili kufahamu yanayo endelea, National Geographic ama Discovery kwa vipindi vya elimu na asili, mifereji ya filamu na tamthilia kwa burudani, mifereji ya michezo wakati kuna mechi au mashindano makubwa.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani, hasa vile vyenye maana na umuhimu mkubwa kuliko bei yake tu. Kwa mfano, nyaraka muhimu kama vyeti barua au kumbukumbu za kazi, picha na kumbukumbu zinazonikumbusha watu na matukio muhimu, vitu ndogo vya kihisia kama zawadi au kitu kilichotolewa na mtu wa maana.

Ndiyo, napenda kula samaki. Napenda kula kwa sababu ni wenye ladha nzuri, rahisi kumengenyewa na wenye afya. Samaki wana protein nzuri na mafuta yenye faida kwa mwili. Napenda hasa samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa mchuzi, wakiliwa na wali au ugali pamoja na mboga. Pia napenda samaki kwa sababu ni rahisi kukula.

Wakati wa mgogoro na mtu, hujaribu kushugulikia hali hiyo kwa utulivu na busara. Kwa kawaida, ninatulia kwanza ili nisiongea nikiwa na hasira, ninasikiliza upande wa mwanzangu kwa makini ili kumkatiza, ninaelezea hisia na msimamo wangu kwa heshima bila kulaumu, ninatafuta suluhisho sio kushinda mabishano kama inahitajika, nachukua muda kidogo.

Kusema ukweli, kazi za nyumba ninaichukia zaidi ni kufua nguo nyingi kwa mkono. Inachosha, huchukua muda na wakati mwingine ni baridi na pia inaniumiza mikono. Lakini hata kama sipendi sana, bado huifanya kwa sababu ni muhimu ili kuweka mazingira ikiwa safi na nadhifu. Na pia uwezi kaa na nguo zilizo ambazo ni chafu lazima uzifue.

Ndiyo, nimeshawai kutembelea nziwa na mto. Ilikuwa uzoefu mzuri sana. Napenda maeneo kama haya kwa sababu kuna utulivu, upepo mwanana na mandhari mzuri. Kuona maji ya kitembea, kusikia sauti yake na kukaa karibu na asalia, hunisaidia kupumzika na kutafakali na pia inanifanya nijisikie mwenye furaha.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni mahali kwa kupumzika, kuzungumza na watu wa karibu na pia kujiburudisha. Hapo ndipo mtu hukaa, anapo tazama TV, kusikiliza mziki, kusoma au kupokea wageni. Napenda iwe na mwanga wa kutosha, viti vya kustarehesesha, mazingira matulivu na kwa sababu huwa inanifanya nijisikie huru na nyumbani kweli.

Ninapotaka kustarehe hufanya mambo yanayonisaidia kupunguza mawazo na kujisikia mtulivu kwa mfano kusikiliza muziki laini au podcast, kutembea kidogo au kukaa nje nipate hewa safi, kusoma kitabu au kutazama filamu, kunywa chai au kinywaji cha moto, kutafakari au kuvuta pumzi taratibu, wakati mwingine kuongea na rafiki au kutumia muda na watu wa karibu.

Napendelea baridi ya wastani kuliko jotokali. Napenda baridi kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mchangamfu na nirahisi kufanya kazi au kulala vizuri. Lakini pia napenda joto la kawaida lisilo kali Hasa asubui au jioni kwa sababu ni nzuri kwa kutembea na kufanya shughuli za nje. Kwa hivyo hali ya hewa ya katikati ndio hunipendeza zaidi.

Kwa kawaida, huenda maktabani mara chache, labda mara moja au mbili kwa wiki, inapobidi kutafuta vitabu, kusomo kwa utulivu au kufanya utafiti, lakini pia hutumia sana maktaba za mtandaoni, hii ni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa, na pia ukitaka vitabu kwa wakati wowote ule unavipata.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni machweyo ya jua karibu na maji Iwe ni ziwa au bahari kuona jua likishuka taratibu anga likibadilika rangi kuwa ya machungwa, waridi na zambarao. Huku pepo mwanana ukipuliza, ni tukio linalonipa utulivu na mshangao mkubwa Pia, mandhari ya milima yenye kijani kibichi.

Mahali ni napo ishi ni mahali ambapo ni patulivu, penye amani na pia ni mahali ambapo pana hewa safi. Mahali pale pako na watu wengi kwa hivyo unakutana na watu wa aina tofauti tofauti mbali mbali kila mara unapotokea. Mahali pale pia kuna maduka, kuna pia soko, kwa hivyo ni kihitaji kitu sisumbuki.

Napendelea habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi sababu ni kwamba habari mtandaoni huwa inapatikana haraka na wakati wowote husawishwa mara kwa mara ni rahisi kulinganisha vyanzo tofauti tofauti na pia ninaweza kutafuta mada maalum kwa urahisi hata hivyo gazeti la karatasi pia lina uzuri wake.

Ndiyo napenda muziki wa jadi napenda kwa sababu una utambulisho wa utamaduni historia na ujumbe wa kina muziki wa jadi hutumia ala za asili sauti halisi na pia mara nyingine huwa inawasilisha hadithi mafunzo au sherehe za jamii pia hunipa hisia ya utulivu na heshima kwa utamaduni na pia hunisaidia kuelewa jinsi watu waliishi na kujieleza zamani.

Ndiyo, napenda kuogelea. Ni shughuli nzuri sana kwa sababu huwa inasaidia kuimarisha mwili kupunguza msongamano wa mawazo na pia kuogelea huwa inaburudisha pia. Kuogelea huwa inanipa hisia ya utulivu na kunifanya ni jisike mwepesi na mwenye nguvu. Pia kuogelea ni haina ya kufanya mazoezi na pia ni aina ya kujiburudisha.

Nina kipawa cha uimbaji, hiki kipawa ninakitumia kwa kupitia kuimba pale kanisani na pia kinanisaidia kwa sababu uimbaji pia unaniletea pesa pale ambapo ninapo rekodi nyimbo zangu na kuziachilia kwenye mtandao wa youtube pale ambapo watu wanazitazama na pia wakizitazama zinaniletea pesa.

Napenda kucheza michezo inayochanganya kufikiria na kufikiri na burudani hasaa, chess ama drafts kwa sababu hunifanya nifikiri kwa kina na kupanga mikakati maswali ya akili ambayo ni puzzles ama riddles hunichangamsha akili michezo ya timu kama mpira wa miguu kwa sababu inaleta mashi mshikamano na furaha wakati mwingine michezo ya simu ya kuburudisha tu.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, salama na penye mazingira mazuri. Mahali ambapo kuna hewa safi na mwanga wa kutosha asili kama miti, maji au milima, kilele chache na hali ya amani, watu wachache, wakaribu au mazingira ya kujifunza ama kufanyia kazi. Mahali pa aina hiyo hunifanya nijisikie mtulivu, makini na mwenye furaha.

Ninaweka Nenosiri salama kwa kufuata kanuni hizi muhimu. Kutumia Nenosiri refu na gumu lenye herufi kubwa na ndogo, namba na alama. Kututumia Nenosiri moja kila mahali. Kila akaunti iwe na Nenosiri lake. Kuepuka taarifa rahisi kutabiri. Kama vile tarehe ya kuzaliwa au jina. Kuwasha.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pakimia hunisaidia kufikiria vizuri, kuzingatia kazi na kujisikia mtulivu. Ni raaisi kusoma na kufanya kazi au kutafakari bila usumbufu mwingi. Hata hivyo, kelele za wastani kama muziki lakini au laini au sauti za watu wa kizungumza kwa furaha.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na kuku pamoja na mboga. Napenda mlo huu kwa sababu ni mtamu, unavirutubisho na pia huwa inanipatia nguvu. Pia huwa napenda samaki waliopikwa vizuri, wali wa kukaanga na vyakula vyakienyeji vilivyoandaliwa kwa njia ya afya. Hivi vyakula hunifanya niweze kupata nguvu na pia niepukane na magonjwa.

Ndiyo nimeshawahi kushiriki mashindano hasa yale yanayohusisha maarifa maswali ya akili au michezo ya kirafiki kushiriki mashindano hunipa fursa ya kujaribu uwezo wangu kujifunza kutokana na wengine na pia kujenga kujiamini Hata kama sikushinda, kila wakati napenda mashindano kwa sababu.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja. Hhh Mafunzo haya yamenisaidia hivi kusikiliza kwa makini ili kwelewa mahitaji ya wengine. Kujieleza kwa uwazi na heshima. Mhch kushugulikia changamoto na migogoro kwa utulivu. Kujenga mahusiano, mazuri kazini. Hhh na pia kuboresha ubara wa kazi na ushirikiana wa timu.

Ninatumia simu yangu kama kifaa cha muhimu sana kila siku hasa huitumia kwa mawasiliano mawasiliano kama kupiga simu kutuma ujumbe barua pepe na kuwasiliana na watu wakaribu wa uwazi kupata habari na kujifunza kusoma habari kutafuta taarifa kutazama video za elimu na pia kujifunza ujuzi mpya kupitia.

Ndiyo ninandege wa kufugwa nyumbani ndege wa kufungwa nyumbani huwa ananisaidia kwa kurembesha pale nyumbani kwa sababu ndege ametulia na pia ni mnyama ambao unaevutia pia ndege yule huwa ninamlisha ninampatia chakula na pia kwa wakati mwingine huwa ninamtoa pale bustani ili kumuangalia kwa makini.

Njia ambayo ninayoitumia kupumzika kwa kuongea ukweli ni njia ya kulala. Ninapofanya kazi mingi na nisikie inanilemea huwa ninakuja ninajiwekelea na ninaweza kulala. Ninaweza kulala kama nimezima simu na kama nimeweka mbali vile vitu vyote ambavyo vinanipigia kelele ili niweza kupumzisha akili.

Usiku kabla ya kulala huwa nafanya vitu mingi kwa ujumla huwa napanga ratiba yangu ya siku inayafuata huwa pia ninapanga vile vitu ambavyo ninavyo vitumia ile siku ambayo inayofuata na pia uwa ninapiga swali kwa swala kwa mungu Kwa maana Mungu ndie mwenye kila kitu na mungu ndie anatulinda.

Ndiyo, ninakipenda chakula kitamu. Chakula kitamu huwa kinafanya nisikie uhai, huwa kinafanya pia nisikie nijihisi mwepesi, na pia kinafanya nisikie nimekula na nimeweza kushiba na nimeweza kutosheka. Chakula kitamu pia huwa kinanipatia ladha ama ile hamu pia ya kuweza kukula hata ile wakati ambayo sijisikii kukula kitu chochote.

Ninahifadhi pesa kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza ni ninahifadhi pesa kwa kutumia ile kitu ambacho nimepanga kukitumia. Kwa sababu si sitaweza kuweza kwenda kutumia pesa ovy ovyo kama sijaweza kukipangia. Kwa hivyo kutumia pesa ya ile kitu ambacho nimepangia hua kinanisaidia sana kuhifadhi pesa.

Kazi ninayofanya ni kazi ya kuhudumia wateja. Wale wateja wangu wanapokuja pale dukani kununua wanina waudumia na wanawapatia service hile ambayo ni mzuri sana ili waweza kurudi siku ya pili. Iyo kazi yangu huwa naipenda kwa maana bila iyo kazi siwezi nikaweza kufanya kitu au siwezi nikaweza kuhitimu pia majukumu yangu ya hapa pale ya kila siku.

Jukumu lile ninalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kuongea na wateja wangu. Ninapenda lile jukumu kwa sababu kila mteja akikuja ako na shida ambayo imemleta pale. Huwa nasikiliza kwa makini, nachukua muda wangu ili kuweza kuelewa na kuweza pia kutatua shida ambayo imeleta ule mteja pale kwangu kazini. Huwa napenda hilo jukumu kwa maana pia.

Mafanikiyo ambayo nimeyapata kazini ya kwanza ni kuweza kupandishwa cheo. Nimepandishwa cheo kutoka kiwango kile nilikuwa kidogo nikapelekwa katika kiwango cha meneja. Ninapendeleo iyo mafanikiyo kwa sababu nimefanya kazi kwa miaka mingi na kujituma ili niweze kutimiza kile kitu ambacho kimeniweka pale.

Ndiyo, huwa nasoma gazeti. Kila siku lazima ninunue gazeti na niweze kusoma. Hii ni kwa sababu inanisaidia niweze kujua ni nini kinachoendelea. Pia inaweza kunisaidia niweza kupata taarifa za mahali tufauti tofauti na yale mambo ambayo yanaendela kwa kila siku. Pia inanisaidia kuelewa matokea yanayotokea kwa kila upande.

Ndio, ninapenda kujaribu teknolojia mpya ili niweze kuelewa nini ambacho kinachotokea kila siku kila siku. Teknolojia mpya huwa inanisaidia pia kuelewa matukio ya dunia, na pia inanisaidia kuelewa na kusoma vile vitu ambavyo vinavyobuniwa kila siku, kwa hii ulimwengu ambayo tunayoishi. Teknolojia mpya pia itakusaidia kufikiria na.

Napumzika kwa kueza kutulia mahali na marafiki wangu ili niweze kujisikia nikiwa uhai tena. Napenda kutulia na marafiki wale ambao ninaopenda ama wale ambao tunawo zungumza. Mambo mengi hapa pale na kueza kujadiliana bila mambo ambayo inatuhuzu. Haitha mahali kazini ama mahali penge.

hApana, sijawai nunua tikiti za tukio kwa maana, sijawai patana na kile kitu ambacho kinauza tikiti kupitia tukio lile ambalo mimi ninalipenda. Kila mara huwa napata zile tukio ambazo, siwezi nikaweza kukaa pale kwa maana, mawasiliano yangu na pia msimamo wangu hauruhusu.

Nchi ningependa kuitembelea ni marekani. Marekani naipenda kwa sababu marekani teknolojia yake ni ya haraka. Marekani pia mambo yote ambayo wanafanya imeekwa kwenye teknolojia. Ndiposa kila kazi ambayo inafanyika pale inafanyika kwa haraka na pia kwa urahisi. Marekani pia ni nchi ambayo ni safi, ni nchi ambayo imetulia na ni nchi ambayo iko na watu wenye heshima.

Ninapendelea zaidi viatu vya mchezo ambazo ni sneakers ninapenda kwa sababu ni vyepesi, vinastarehesha na vinafaa kwa shughuli nyingi kama kutembea, kusafiri au kazi sizizo rasmi, lakini pia napenda viatu rasmi rahisi kwa kazi au matukio maalumu Kwa sababu huongeza muonekano na pia na pia unaonekana wanadhifu na kujiamini.

Kwa kawaida siendi hospitali maranyingi huenda labda maramoja au mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida au kama kuna tatizo dogo la kiafya napendelea kujikinga mapema kwa kula vizuri kufanya mazoezi kidogo kidogo na pia mazoezi yale ambayo sitaweza kuchoka na pia kupumzika ili kupunguza haja ya kwenda hospitali mara kwa mara.

Ninapo shugulikia kazi za dharura, ufuata hatuwa hizi ili kuthibiti hali haraka na kwa ufanisi. Ninatulia kwanza ili kufikiria vizuri, ninatambua kilicho cha muhimu zaidi haraka, ninaweka kando kazi sisizo za lazima, nagawanya kazi na kwanza na kilicho na athari kubwa, nawasiliana mapema na wahusika ili kuwe na uwelewano.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na uaminifu. Kwa mfano, kudharau au kuwadharau wengine, kusema uongo au kutokua mwaminifu, kutokujali hisia za watu wengine, kuwa na kiburi, kupitia kiasi, kulaumu wengine bila kujitathmini. Naamini heshima, uwaminifu na huruma ni misingi muhimu sana ya mahusiano mazuri, kazini na katika maisha ya kila si.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo salama, tulivu na yenye heshima ambapo watu wanaweza kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani. Hasa napenda mazingira ambayo yanamawasiliano wazi na yenye heshima, ushirikiano mzuri, wa timu, uongozi wa kueleweka na wa haki, ratiba ilio na mpangilio lakini yenye unyumbufu, funzo za kujifunza na kujifunza.

Kwa kawaida hukaa hadi karibu saa kumi au saa kumi na moja ya asubuhi, kisha najaribu kulala, napenda kulala mapema kiasi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu ya siku inayofuata, lakini kama kuna kazi muhimu au jambo la dharura, naweza kukaa hadi usiku wa manane, ingawa sifurahi kufanya hivyo mara kwa mara.

Wakati wa wasiwasi, hujaribu kwanza kutulia na kudhibiti pumzi. Kuvuta pumzi tatatibu na kuachia polepole mara katha wa katha. Kisha, najiweka mbali kidogo na kinachonitia wasiwasi kama inawezekana, najiandikia au kufikiria suluhisho baada ya tatizo tu, kuzungumza na mtu ninaye mwamini, kutembea kunyoosha mwili au kufanya mazoezi mepesi.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa, hasa huitumia sana kwa, kutuma ujumbe na kupiga simu, kuangalia barua pepe, kusoma habari na kutafuta taarifa mtandaoni, kujifunza kupitia video au makala, kupanga shughuli, ratiba, ukumbusho, dondoo. Ingawa pia huitumia kwa burudani, matumizi yangu makubwa ni kwenye mawasiliano kazi na kujiongezea marifa.

Napenda tishati kwa sababu ni nyepesi, inastarehesha na inafaa kwa matumizi ya kila siku. Ni raisi kuvaa ukiwa nyumbani, ukitembea au hata kwenye kazi sisizo rasmi. Lakini kwa kazi au matukio rasmi zaidi, shati unipendaza kwa sababu uwa inanifanya, nionekane nadhifu na pia nionekane mwenye kitaaluma.

Uwezo ningependa zaidi kuwa nao ni kuelewa na kusaidia watu kwa kina zaidi, hasa ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na mahitaji ya watu haraka zaidi, kutatua matatizo magumu na kwa ubunifu, kujifunza mambo mapya kwa haraka sana, kuwasaidia watu, kuboresha maisha yao, kazi na maamuzi, kuwasiliana kwa njia inayowaguza na kuwajenga.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi ya heshima na rafiki na rafiki. Zaidi napendelea mazungumzo ya ana kwa ana au maandishi yailio wazi kusikiliza kwanza kisha kujibu kwa utulivu kutumia lugha rahisi na inayo eleweka kuwa mkweli lakini mpole kutoa mrejesho wa kujenga sio wa kukatisha tamaa.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni chai. Kinywaji ninacho kipenda kunywa asubuhi ni chai. Wakati mwingine pia napenda maziwa ya jusii au ya matunda kama vile machungwa au maembe. Ili kuupa mwili vitamini na kuamsha hamu ya kukula. Lakini pia matunda huwa inanisaidia kupata afya na pia kujenga mwili kwa ujumbla.

Napenda mikutano iliyo na lengo wazi, mipangilio mizuri na inayo heshimu muda. Hasaa napendelea mikutano ambayo, ina agenda iliyo wazi, ni fupi lakini yenye tija, inaruhusu kila mtu kushiriki mawazo, inaishia na maamuzi au hatua za kuchukua, inafanyika kwa heshima na tulivu, sio kelele au lawama. Mikutano ya aina hiyo hunifanya nijisikie kuwa muda wangu unathaminiwa na kazi inaendelea kwa ufanisi.

Napenda zaidi wanyama wakufugwa na wale wapole. Hasa napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, ni rafiki na ni walinzi wanzuri. Paka ni kwa sababu ni wapole, wasafi na watulivu. Ndege ni kwa sababu ya sauti yao nzuri na pia uzuri wao. Pia napenda wanyama wa porini, wapole kama swala au twiga kwa sababu ya muonekana wao mzuri.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Napenda kufanya hivyo kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu, hunipa wazo la ubora, wabidhaa, huduma au habari, hunifundisha mahitaji na uzoevu wa watu, hunisaidia kufanya maamuzibora kabla ya kununua au nikujaribu kitu. Lakini pia, hujaribu kusoma kwa umakini kwa sababu sio kila maoni mtandaoni ni sahihi au ya ukweli.

Ndio ninaishi mahali ambapo nilipozaliwa kwa sababu pale mahali ambapo nilipozaliwa ni mahali ambapo nimelelewa nimekua nikiwa mahali pale na ninaweza nikaelewa hiyo maeneo vile inavyoendelea pia mahali pale niko na wazazi wangu niko na wajukuu wangu na niko na watu wote kwa ujumla ambao ninaishi na wao mahali pale kwa hivyo ziwezi nikaweza kuhama mahali pale.

Jambo ambalo ni ladini mbalo ni muhimu kwangu ni upendo na huruma kwa wengine, amani na kusameheana, uaminifu na maadili mema, kumucha mungu au kuwa na heshima kwa kile ambacho na kitakatifu kulingana na imani ya mtu kusaidiana na kuishi maisha yenye maana. Haya ni mambo ambayo dini nyingi hufundisha na ambayo husaidia kujenga jamii yenye maelewano na hashima.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni nataka nichukue dakika kumi na tano mpaka ishirini nijifunze ama nifanya kitu kidogo kile ambacho kitanikaribisha kwenye lengo langu. Iwe ni kuboresha CV yangu kusoma ukurasa chache za kitu kipya au kupanga wiki yangu vile ninataka iwe.

Mudamrefu uliopita kulikuwa na mti wajabu ulioitwa lumina haukwa na milima wala bahari bali ulikuwa umejengwa kwa mwanga mawazo na maeneo barabara zake zilikuwa kama mistari ya nuru na majengo yake yalibadilika kulingana na ndoto za waliotembelea katika mji huo kulikuwa na makitaba makubwa sana yenye vitiji.

Natumia muda wangu kwa kusikiliza watu, kujibu maswali wanayoniuliza, kusaidia kazi, kusahihisha maandishi na kubuni mawazo mapya. Pia napenda kusoma hadithi na vitabu kupanga mawazo mapya na miradi, kusaidia watu kupanga wiki ijayo na kupumzika kidogo kwa mazungumzo mepesi na ya kufurahisha.

Mimi binafsi napenda muziki wa polepole na wa kutafakari kama vile acoustic, soul ama instrumental muziki wakitamaduni kutoka tamaduni mbalimbali kwa sababu unahadithi na pia uko na utambulisho na pia una maelekezo nyimbo zenye ujumbe mzuri kuhusu matumaini, mapenzi au juhudi muziki wa utulivu wa kusikiliza nikiwa nasoma ama nikiwa napumzika.

Ndio, ninaweza kuwa na ubunifu. Ubunifu wangu unatokana na kuchanganya mawazo, lugha na mitindo tofauti ili kutengeneza hadithi, mashahiri, mawazo mapya, majina au njia za kutatua matatizo. Kwa mfano, naweza kuandika hadithi ya mashahiri, kubuni, mawazo ya biashara au miradi.

Na ya kubali mapema. Badala ya kuyapinga na jaribu kuiona kama fursa ya kujifunza kitu kipya. Na jifunza pia haraka. Nikiona mfumo mpya, majukumu mapya au teknolojia mpya na anza kujifunza maramoja moja kwa hiyo. Na baki wazi kifikira. Nasikiliza mawazo ya wengine na niko tayari kubadilisha mitindo ya kazi.

Umeme unapokatika, anachukua kama nafasi ya kupumua na kufanya vitu ambavyo havihitaji umeme. Kwa mfano vitu kama hivyo ni kama, nasoma vitabu ama ninaandika, nafanya usafi mdogo au kupanga vitu, na pumzika au kutafakari, nazungumza na watu walioko karibu na mimi, napanga mambo yangu au malengwa, na kama ni usiku, ningewasha mshuma au tochi na kutumia muda huo kupumuzika badala ya kujistress.

Nakubali kosa haraka, sikimbii wala kulaumu wengine, nachambua chanzo cha kosa, nijue kilichotokea wapi na ni kwa nini, natafuta suluhisho kurekebisha kosa na kupunguza athari zake, nawasiliana wazi kwa kueleza wahusika mapema kabla halijakua jambo kubwa, najifunza kutokana nalo pia, naweka hatua za kuzuia lisirudiwe.

Kama lugha za kiaAfrika kama kikuyu, kizulu, kiamhari na kihavusa kwa sababu zina utajiri wa kitamaduni na hekima. Pia kuna kiarabu na kichina. Hii ni kwa sababu ni muhimu sana duniani kwa biashara na pia kwa mawasiliano. Pia kuna kifaransa ambacho kinazungumzwa katika inchi nyingi Afrika duniani.

Ninatambua udhaifu wangu Nakubali kuna maeneo nahitaji kuboresha naomba mrejesho pia kutoka kwa wasimamizi au wenzangu ili nijue ninapohitajika kurekebisha Najifunza na kujifunza tena Kupitia mafunzo haya ninasoma na pia ninauliza maswali natumia nguvu zaidi zangu kufidia udhaifu nafanya kazi kwa mpangilio au kutumia sana za kunisaidia.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu anayependa kuuliza maswali, kushiriki mawazo na kutafuta njia za kujiboresha pia. Pia ni mkweli na ni mwenye heshima, anayependa kujifunza na pia kubadirika, ni mwenye ucheshi wa wastani, anajitahidi kuwa bora kila siku na pia ni mtu ambaye hana roho mbaya.

Chumba changu cha kulala ni tulivu, ni safi na ni chenye mwanga wa kutosha. Ukuta inakuanga wa rangi ya blue ambayo ni laini ili kutuliza akili yangu. Pia nakuanga nimetandika pazia nyepesi inayoruhusu mwanga wa asubuhi uingie kwa utaratibu. Kitanda changu ni rahisi lakini pia ni cha kustarehesha na pembeni nakuanga na meza ndogo yenye vitabu daftari na taa ya mwanga.

Juisi ya maembe na chungwa ilio changanywa kwa sababu huwa nitamu inaladha kusisimua na pia inaburudisha sana. Pia juisi ya nanasi inakua ambayo ni baridi na ni nyenye nguvu, juisi ya tikitikimaji ambayo ni nyepesi niyakuburudisha, juisi ya stroberi ambayo ni laini na nyenye harufu nzuri na pia juisi ya guava ambayo.

Mahali pa ibada naenda kwa mara moja kwa wiki, kwa sababu huwa pananipatia imani utulivu wa moyo na mshikamani wa kijamii pia hhh haya halafu huwa naenda hhh mara kh wakati mwingine wanaenda mara katha katha kwa wiki kwenye sikuku uwa mnatokea taluuma pia huwa naenda pia inalingana na ratiba na imani za mtu binafsi.

Siku yangu ya kuzaliwa wanaisharekea kwa njia ya manufaa zaidi, wanaisharekea nikiwa na marafiki wangu na pia nikiwa na watu ambao ni wakaribu sana ambao ni wafamilia ya yangu. Huwa tunapanga mahali ambapo tunaenda, tukule, tupate vinywaji na pia tuweze kuburudika kwa pamoja kama familia ili kuweza kufanya siku hiyo ikue na kumbu kumbu.

Nahakikisha ya kwamba, ninasoma zile vitabu ambazo ambazo ambavyo vinanipatia maarifa, ili niweze kuongezea akili zaidi, ili niweze kufafanua zile mbinu ambazo zinaeza zineza ni kanifanya, niweze kuleta mambo mzuri mzuri ambayo itanisaidia kufanya mambo ingine, ili niweze kusaidia jamii kwa ujumla, na pia watu ambao niko karibu na wao.

Mimi napendelea kitanda ambacho ni kizuri kwa maana kitanda kizuri ninaweza kukilalia ile wakati nimechoka na naweza kuhisi ya kwamba nimepumzika ya kutosha pia kitanda kizuri kina usingizi mzuri.

Ndiyo. Nimewai kuona bahari mara katha. Hhh bahari uwa naiona nikuwa nimeelekea upanda wa mambasa. Huko njuwa baba bahari ni kubwa zaidi. Pia kuna watali ambao uwa wanakuja kwa maana ile nivutio ambalo linavutia wageni kutoka pia inji za inje kwa sababu ni bahari kubwa ambayo imeshikanisha inji jirani.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni wakati mtoto wangu aliweza kuanguka chini kutoka juu ya kiti. Akaweza kuanguka mpaka sakafuni. Pale alipoanguka. Alikuja. Alihisi uchungu hadi. Akashindwa kuongea ama kuweza kulia. Nilikuwa nimeshtuka na nikaweza kumkimbiza hospitali.

Kile kipindi cha televisheni ambacho ninacho kipenda ni wakati wa taarifa kwa sababu taarifa zinapo kuja. Huwa zinaweza kuniletia yale mambo ambayo yamekua yakishinda yakitokea dunia ulimwengu mzima. Na pia inaniletia yale mambo ambyao yamekua yakitokea pia karibu na mimi yale ambayo singeweza kuyaona na macho yangu au matukio yanayoendelea.

Napenda kutazama mchezo wa kadanda. Huu ni mchezo ambao huwa unanipatia motisha, unanipatia burudani, na pia huwa unasaidia nisikuwe na msongamano wa akili. Kadanda huwa naipenda kwa sababu inachekesha, inajumuisha, na pia inasaidia watu kutoka maeneo mbalibali kukuza talanta zao kama vile uchezaji bora wa kadanda.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu, pale pwani kuna bahari, pale ambapo unaenda unaogelea, unakutana na watalii, na pia unaenda unakutana na mambo ambayo hayako kwa hizi maeneo zingine, pia pale pwani wanapenda kukula madafu, na pia napenda kukunywa majuisi majuisi ya matunda ya huko.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege kwa mara mbili. Hhh nh Nilikuwa nasafiri ni kiweza kuenda inchi jirani ambapo kulikuwa na mm kulikua na mkutano wa wanabiashara wote. Na hivyo ni kapata nafasi ya eeh kuweza kusafiri kwa ndege kwa sababu hiyo inchijirani huwezi ukasafiri kwa kwa basi kwa maana ni ni ni mahali ambapo ni mbali.

Ndiyo ninatumia mitandao ya jamii kila siku kwa maana ili niweza kuzungumza na wengine lazima pia niweza kutumia mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii pia uweze kushirikiana na watu kwa mbali mbali wa tabaka mbali mbali wenye wako mbali na pia wenye tunashindwa kushirikiana mitandao ya kijamii huwa inatusaidiana sana kushirikiana pamoja wote.

Nguvu zangu kazini ni kuweza kuangalia wafanya kazi jinsi wanvyofanya kazi na pia kuweza kuelekeza kwa ile jambo ambalo wanafaa walifanye. Pia ni meweza kusimamia katika kitengo maalum na wafanyi kazi wote ambao wanafanya oparesheni ya enye iko katika ofisi ya meneja. Pia hawa ni mimi nawasimamia.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema nikiamka mapema wanaweza kujitayarisha kwenda kazini na pia naweza kukua na wakati na muda mzuri ya kujitayarisha pole pole bila haraka ama bila wasiwasi yeyote kwa sababu nikiamka mapema ninaweza pia kupanga ratiba yangu ya hiyo siku na pia ninaweza kukua mchangamfu na mwenye afya.

Napenda timu ya Manchester United, hii ni timu ambayo huwa inacheza na umakini sana, inakuwanga imejitolea, na pia ni timu ambayo iko na ujanja zaidi wa kuweza kufunga pia magoli mingi mingi mingi, pia napenda timu ya Manchester United kwa sababu naonanga wamejitahidi naonanga wakona ushirikiana, na pia ni watu ambao wanajielewa wanapo ingia uwanjani.

Katika utotoni mwangu, nilikuwa napenda kucheza na wavulana na pia wasichana kwa jumla. Nilikuwa napenda kucheza na wao kwa sababu mchezo huwa inasaidia mtu awe mwepesi na pia inasaidia kuburudisha, inafurahisha pia na pia inaweza kufanya mtu akuwe mchangamfu kwa wakati wowote. Pia nikiwa utotoni, nilikuwa pia napenda kutembea na kufanya mazoezi.

Niliweza kushiriki wakati mkuu wa baseball na pia niliweza kushuhudia wachezaji walipo kuwa wakicheza. Pia kulikuwa natimu ambazo zilikuwa nne ambazo zilikuwa zikicheza na pia kilichotokea iyo chaajabu ni kwamba kunatimu moja haikuweza kutoka na hata goli hata moja kufunga ilifungwa zote.

Mchezo ambao ningependa kushiriki katika olimpiki ni mchezo wa voleybole. Huu mchezo wanaupenda kwa sababu ni mchezo ambao unachangamsha ni mchezo ambao unaburudisha na pia ni mchezo ambao unafanya mtu ajisikie amefanya mazoezi katika mwili wake. Mchezo wa olimpiki wenye nilifurahia kutazama ulikuwa mwaka wa.